Kiongozi mzuri, hupendwa na watu sababu ya kazi anayoifanya. Ukiongoza watu mzuri, utakuwa na sifa nzuri kama vile unasifiwa kwa kitu unachofanya na pia watu wanaweza kukupenda zaidi na kuamua kukuchagua wakati ujao.

Nchi ninayoitamani kutembea ni nchi ya marekani. Marekani kuna majumba mazuri, pia kuna kazi mingi ambazo mtu anaweza akafanya na kupata peza ili kufaidi maisha. Pia watu wa marekani ni watu wazuri sana. Wanaonekana kupenda waafrika na pia wanakuwa na upendo mwingi.

Kila siku naoga mara moja, lakini kuna wakati mwingine naoga asubuhi, nikienda kazini nikuje kama nimechoka inabidi nioge mara ya pili. Hii inaniondolea uchovu wakati nimechoka na pia kuoga ni kitu moja muhimu inayo kuondolea pia harufu mbaya.

Mkutano wa kanisa ni mkutano ninaoupenda kuhudhuria sababu mkutano huu huwa na masomo mazuri na pia una maelezo mazuri huu pia ni mkutano unaokuonyesha jinsi ya kuwa mtu mzuri.

Mahari ninapopenda kutembea kwa kihistoria ni majumba za Marekani. Majumba hizi zina mambo za kitambo ambazo zinanufurahisha nikisikia hadithi kuzihusu. Majumba haya natamani sana niyaweze kutembea siku moja.

Ndiyo, popcorn ni tamu sana. Nazipenda sababu, pia zinauzwa bei rahisi. Kula popcorn ni kitu tamu sana, sababu pia inakupa afya na nguvu mwilini.

Hili kuweza kuwa na ushirikiano katika timu, lazima kuwe na upendo ambao unafanya mtu apende mwingine waweze kushirikiana vizuri. Pia kuna kuelewenwa, mnakuwa mnaweza kueleano vizuri, ndo moja asiweze kukosana na mwingine. Na pia kuna kuwa na uongozi mzuri katika timu.

Nipumzike, kitu ya kwanza ni kulala wakati nimechoka sana inanibidi niweze kupumzika kwa kulala ama wakati mwingine najipata nimeingia uwanjani kucheza mchezo wa kandanda hii hunifanya napumzika kimawazo na pia inafanya mwili wangu unaskia umekiri kupumzika vizuri.

Lugha ninayopenda kujifunza sana ni lugha ya kifaransa. Lugha hii nasikia ikiwa tamu sana. Inanifurahisha kwa kusikiza tu ingali sielewi. Natamani sana niweze kujifunza na kuelewa na kuongea hii lugha na pia iweze kunifaidi ninapotembea nchini ufaransa.

Ndiyo, napenda kusikiza nyimbo sana. Kusikiza muziki ni kitu tamu, inapunguza mawazo na pia inatlaakili. Nyimbo ninazozipenda ni nyimbo kama vile bongo. Bongo ni muziki tamu, ambaye inakufanya unazama ndani ya mapenzi. Wakati ninapo kuwa na mpenzi, napenda kumwiimbia muziki wa bongo, pia anasikia akiwa amebambika. Na peda nyimbo kama vile bongo.